Naam, nimetembea pwani na nimeweza kuona bahari hindi. Nimeona bahari, mara kadhaa, nimetembea pwani wakati wa likizo, wakati wa mwezi wa kumi na mbili, wakati wa krisimasi. Na nikaweza kuona maji mengi sana bahari ya hindi iliyo pwani.

Ili kutekeleza, mradi mpya, unahitaji kujitayarisha. Na pia, unahitaji kujua kwamba unatafta suluhisho ya jambo. Lazima ujitayarishe na mambo kadhaa. Lazima ujue jinsi ambavyo utaanzisha, jinsi ambavyo utaendesha, hadi jinsi ambavyo utafikisha tamati mradi huo.

Mimi napenda kuvalia shuka shuka ni nguo ambayo ni ya kimila yetu na sisi kwa mara nyingi utapata kukivaa nguo kwa sababu nguo ya aina ya shuka kwa sababu inatusaidia sana sisi kukuza kimila yetu na pia inatusaidia sisi wakati ambapo tuko machungani ya ambapo tuko wakati katika eneo ambalo lina joto jingi.

Kuhusu mpira wa baseball wala sina maoni. Mimi si shabiki na sikumbuki kabisa tukio lolote ambalo lishawahi tokea wakati wa mpira wa baseboli na mimi sijawahi kushiriki na pia siupendi mpira wa baseball kabisa.

Wakati ninapojiandaa kwa mkutano nahakikisha kwamba niko na maneno ya kutosha ama ninajua sababu ya mkutano kabla niingie ama nianze mkutano huu na pia kabla niende kwa mkutano uanze nahakikisha nimewahi mapema ama nimekuwapo mapema ili kujitayarisha kuanza mkutano.

Wakati nina mgogoro wowote na mtu yeyote mimi hupenda kutulia ilikuweza kutafuta suluhisho. Nakuta kwamba wakati uko na mgogoro na mtu na labda mkaweza kubishana, sauti zipande juu, mwanze kukorofishana pale, vita inaweza ikatokea. Kwa hivyo ni sahihi wakati wowote mnapoingia kwenye mgogoro na mtu yeyote uwe mtulivu ili uweze kutafuta suluhisho.

Mimi nimfugaji wa ngombe na mnyama pori ambaye mimi ningependa kumfuga pale nyumbani. Labda niseme ni buffalo ama nyati kwa sababu nyati anafanana ngombe, hanatabia kuchekesha. Yaani ana tu tabia, anakaa kabisa kama ngombe na anapenda sana kama ingewezekana, nieze kufuga nyati.

La hasha, kupiga rangi au kuchora, mimi sina talanta. Kunao watu ambao wakichora ama wakiandika ama kupaka rangi wana ufundi. Na mimi kabisa sijaweza kujifunza na sijatamani kabisa kuchora ama kupaka rangi mahali popote.

Ina kipawa cha uimbaji Mimi ni nasauti nzuri na huwa natunga nyimbo Ninaamini kwamba nikianza kuimba nitakuwa na nyimbo ambazo zinavutia sana kwa sababu ya tabia yangu ya kuimba, kutunga nyimbo, kuandika nyimbo nahisi kabisa inakipawa cha uimbaji.

Sanaa ninaipenda sana ni nyimbo napata kwamba nyimbo ni za maana sana haswa katika jami nyimbo huelimisha ufurahisha hubrudisha zina maana sana so sasa sanaa ambayo mimi naipenda sana kwa mara nyingi kuliko yote ni nyimbo za aina yoyote.

Ningetamani sana kujua kifaransa naona nchi nyingi za afrika kuna watu ambao wanajua kuzungumza kifaransa Kwa ufasaha kabisa anaona hua ni lugha ya kuvutia sana na ningefuraiya sana nikipata nafasi ya kujifunza na nieze kuelewa kifaransa nitafuraia.

Uvumilivu ni kitu cha maana sana. Inavyo kuwa ama miaka inavyo songa. Nimehifunza kwamba uvumilivu ni kitu ya maana sana. Wakati wowote unapopitia jambo ama wakati wowote unapopata changa moto maishani ni muhimu ama ni jambo la busara kuwa na uvumilivu kwa sababu kila jambo hupita na mambo mazuri ya nachukua muda.

Zamani lakini, nilikuwa najipata napenda kutazama nyota wakati wa usiku, wakati ambapo umemaliza, shuguli zako za jioni pale, nakaa pale nje ya nyumba, natazama juu mbinguni naona nyota, nikijiuliza imekuaje yanajipanga hivo huko mbinguni kwenye, kwenye,

Baada ya siku ndefu, mimi upenda kuoga na mara kwa mara mara moja naelekea kitandani kulala kwa sababu ukilala unapata kupumzika vizuri. Na unapata nguvu ya kuweza kuamuka siku inayofuata na kuendelea na kazi zako.

Maembe tundalangu la kupendeza sana ni embe unakuta haswa katika msimu huu wa maembe tunafuraia sana maembe kwa sababu ni matunda yanayotokea kwa msimu tuu na yana yana mazuri ya kutuletea katika miili yetu yanaeza kutengeneza juisi yanaeza kukuliwa yakiwa hivyo na ni matamu.

Kazi ya ufugaji. Kwa miaka ninayo sasa nafikiri nimeangalia sana kazi kadhaa na nimikuja kugundua kazi ambayo naeza kuithamini ni kazi ya ufugaji. Kufuga mifugo kuwa na ngombe, kuwa na kondoo, kuwa na mbuzi ni kazi ya maana sana na ninaithamini kabisa.

Naam, kwenye simu yangu ya mkono napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole Kwa sababu unarahisisha mambo badala ya kuweka namba ya siri kushinda umeweka pale ndiyo uweze kufungua simu yako Mimi huweka kidole na inarahisisha mambo sana unaekelea hivi kidole na inafunguka mara moja.

Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili asubuhi. Nikaomba mungu, nikamshukuru kwa kunilinda usiku mzima. Nikatafuta, staftahi, nimekunywa chai na mkate. Na sasa leo ikiwa ni jumapili, sijiandai kwenda kazini, nataka kuelekea kanisani na nahisi furaha sana.

Kazini pale ninapoanza. Nahakikisha kwamba pahali ambapo nafanyia kazi ni pasafi. Nahakikisha kwamba wakati wateja wanapoingia wanakuta nimejipanga. Mambo yote yamewekwa vizuri ni kusafi Nimejipanga kwa kazi yangu niko na mambo ambayo yanahitajika ili kuweza kuwahudumia.

Ajipange mapema, aanze kujiekea pesa yake ambayo atakuja kutumia wakati wa uzeeni, aanze kutafuta mali kwa sababu kazi inaeza kuisha, lakini akiwa na mali hawezi kuteseka pale nje, ajipange pole pole na atie bidii kazini, awe mvumilivu na awe mtu mustarabu.

Hapana, mimi sipendi kuvalia vipuli. Vipuli kisasa, naona kama ni vitu ambavyo vinafaa kuvaliwa na wanawake sana sana, lakini kwetu sisi wanaume haturuhusiwi ama hatu fai ama sio picha mzuri kuonekana tukiwa tumevalia vipuli.

Hili kuonekana ndume ama mwanaume ni vizuri kuvaa ndevu. Ndevu tu ya kistarabu, sio hile ndevu kubwa sana, lakini ndevu kidogo tu ya ustarabu ambaye inaonyesha kwamba huyu ni mwanaume. Kunyoa kabisa nasema sio nzuri kwa sababu saa zingine kuwa mwanaume unafaa kuwa na ndevu.

Mara nyingi wikendi, mimi hupenda kusafiri nyumbani. Enda nyumbani kujumuika na familia yangu, kuangalia watu wangu, kuangalia mifugo, kuangalia wanyama wangu, kuangalia shamba langu, kuenda kanisani, jumapili inapofika, na jumapili jioni mimi hurudi ili niweze kuanza kazi siku inayofuata.

Tangu nihitimu shuleni na sasa kusema kwamba sijapata nafasi ya kurudi maktabani kabisa kwa sababu mambo mengi ambayo tunaenda kutafuta maktabani. Kwa sasa unaezapata kutumia tikupiti ya teknolojia tu kwenye simu, kwenye mitandao yote tu inapatika pale yeyote ambayo mtu anaeza kuenda kutafuta maktabani.

Kwa jamii yangu, mahali ninapoishi naona tukona shida sana haswa ya usafiri. Ningependelea sana kuona maendeleo ya barabara katika jamii yangu. Pamoja na maendeleo ya kuleta maji kwa sababu pale hatuna maji kabisa. Tunapitia changamoto nyingi sana wakati wakiangazi. Na kunaponyesha, tunapata changamoto sana ya usafiri kwa sababu barabara zetu ni mbovu sana.

Naamu, mimi hufuraia sana kucheza na watoto muda mwingi, wakati wangu wa bure natumia sana kucheza na watoto ni furaha ni kitu ambayo unifuraisha sana kufuraia kushikwa na watoto, kucheza na wao, kuwachekesha na kuwatazama wakifurahi ni jambo ambalo linanifuraisha sana.

Mara moja tu pata kufuwa nguo sio kazi raisi na sio kitu ya kupendeza. Napokuwa na nguo za kutosha za kuvalia wiki nzima. Napata kwamba mimi hutumia muda wangu kufua nguo yote na kuvaa moja kwa moja baada ya nyingine hadi zinapokuwa chafu zote ili nioshe tena.

Mimi hupenda sana vitabu vya tamthilia. Napenda kuona jinsi ambavyo wahandishi. Wanavyo eleza mawazo yao ama jinsi ambavyo wanayaeka maneno pamoja ama wanaleta mawazo pamoja ili kutengeneza kitabu kizima na huwa napenda sana vitabu vya aina hiyo.

Kujikinga na jua kali naweza kusema nazuia najikinga na juakali kupitia njia mbili. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba nimeyanywa maji ya kutosha baridi na pia wakati ambapo nasikia jua nikali sana nakaa kivulini ama mahali popote ambapo kuna baridi hadi jua linapotulia.

Naona jua limewaka vizuri na pale nje. Naona majango makubwa, marefu, magorofa. Nakumbuka mimi wakati napenda kutokea nje ama kuchungulia nje ama kutazama nje. Ni wakati wa asubuhi ambapo jua linachomoka ama linatokezea na.

Mimi hupenda yote wakati ambapo nina mambo yangu nataka kufikiria ama kufanya kivyangu mimi hutafuta mahali pametulia mahali ambapo pana kimya kabisa ili nieze kufikiria mambo ambayo nataka kupanga mwenye wakati mwingine napotaka burudani naenda pala semu za burudani atafuta mahali penye muziki mahali kuna watu, mahali kuna kelele ama wakati watu wanaangalia soka.

Nimeshiriki ama nimeenda mahali ambapo pana maonyesho ya sanaa ya nyimbo. Nimeudhuria vikao tofauti tofauti ambapo watu wanashindana kuonyesha ufundi ama umaarufu wao sana kwenye muziki na nafuraia sana. Huwa napenda sana kuudhuria mahali kama hapo.

Simu. Nimeizoea sana simu. Ni kifaa cha teknolojia ambayo nimeizoea sana. Kwa sasa nafikiri kila mmoja wetu ama mtu yoyote anatembea na simu. Ni kitu ama teknolojia ambayo imekua cha muhimu sana kwetu na mara kwa mara tunajipata ukibeba simu. Lazimi ujipate umebeba simu ukilala iko apo kanda yako ukiamka unaitafuta simu yako.

Kependa kutembele maeneo ya pwani niende kuona Vasco Da gama huko Malindi, nione Fort Jesus, nione Gedi Ruins ni mahali ambapo nimetamani sana nitembee huko pwani ya Kenya nieze kuona mahali pa historia.

Kukamilisha kazi kwa wakati inaitaji mtu ajikakamue sana, atumia mda mwingi kujipanga, atumia mda mwrefu sana kufuatilia mamba ambayo ya naitajika hili kutimiza kazi ambayo amepewa Kwa mfano, unaeza kuwa utumia mdo wa kufikiria hili kujua mambo ambayo unafaa kutumia.

Natengeneza marafiki wapya sana sana, wale ambao tunajumuika, tukifanya kazi pamoja nao, wale ambao tunafanya biashara nao. Kwa muda mwingi, unapata kwamba wale ambao wanaweza kuwa rafiki wako ni wale ambao munatangamana nao, mara kwa mara, munasaidiana, na mwishowe unakuta kwamba mtu amekua rafiki.

Mvua ni kitu ya maana sana na mambo ambayo mimi hupenda kushiriki wakati wa mvua ni kupanda mimea kama mahindi, viazi, maharagwe na pia kushiriki katika kilimo ya mifugo. Naweza eleza kwamba mimi napenda mvua sana kwa sababu sisi ni wafugaji na huwa tunayitegemea mvua sana. Haswa mvua ilionyesha mwaka huu tarehe 26 nilifurahia sana naipenda sana sauti ya mvua.

Hapana, mahali nilipozaliwa ni mahali kuna, panapoituwa Ewaso, lakini kwa sasa naishi mtaa ama mji tofauti unaoitwa Kajiado. Hapa nafanya kazi, lakini mara kwa mara hua narudi nyumbani haswa wakati wa wikendi ama likizo yoyote tu.

Napenda kusikiza redio haswa wakati wa jioni. Radio ya lugha ya mama ambapo napata kusikiza njimbo za nyumbani. Maubiri, hotuba, za viongozi, wa mashinani, maendeleo ya nchi. Napenda kusikiza radio kwa sababu ikona taarifa kwa kina.

Naam, kwa sasa nafikiria kuanzisha biashara ya kuuza maji. Kwa sana sana katika eneolangu la kajiado. Maji ya kunywa, kwa sababu unakuta kwamba maji ya mabwawa ya nachumvi. Maji magumu. Sasa inabidi tununue maji ya kunywa. Ndio maana nimefikiria kuanzisha biashara hii.